Naam napenda swali hili liauliza je unapenda asali. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa mimi kibinafsi napenda sana asali kwa sababu asali ni tamu. Asali pia mara nyingine utumika kama dawa. Haswa kwa wakati mtu ako na homa au mtu anakohoa Asali pia inatumika kama dawa Napenda asali kwa sababu asali inaongeza nguvu mwilini Kwa sababu asali ina sukari yake ambayo iko kama glukosi ambazo zinaupa mwili nguvu haraka Pia naipenda asali kwa sababu inaimarisha kinga mwilini Asali iko na viru vi virutubisho ambavyo vinasaidia mwili kupambana na magonjwa mbali mbali Naam sababu ingne ambayo napendea asali ni kuwa inasaidia kupunguza kikohozi na mafua mtu anapo ninapokuwa na mafua mimi natumia sana asali Kwa sababu inanisaidia sana kupunguza kikohozi au mafua naam na pia kunisaidia ili kikozi hiyo, iweze kuisha. Sababu nyingina ambayo napendea asali ni kuwa inaboresha mmenyengiku wa chakula, mmenge'nyo wa chakula, na asali inasaidia tumbo, kufanya kazi vizuri, na pia inapunguza matatizo kwenye mwili wangu. Sababu nyingina ambayo napendea asali ni kuwa inasaidia kuponya vidonda. Asali ikona uwezo wa kuua bakteria kwenye mwili wako na pia inatumika wakati mwingine kwenye vidonda vidogo, vidogo kwenye mwili wako. Na sababu nyingine ambayo napendea asali ni kuwa inaboresha afya ya ngozi au. Ukinywa ile asali au ukiilamba ile asali, ngozi yako inakuwa nyororo na pia ina inasili kufanya ngozi iwe laini na ngozi yako itakuwa yenye afya. Naam, sababu nyingine ambayo ni ya mwisho, kwa sababu napenda asali, ni inasaidia kulala vizuri. Naam inanisaidia hasua mimi kama nataka kulala nahakikisha kuwa nimelamba kijiko kimoja cha asali, kwa sababu inaweza kunisaidia kwenye mwili na inasaidia mwili kutulia usiku. Naam.